Napenda sana kusoma mtandaoni. Apali nawe soma mtandaoni angalabu napata ile maoni ya wacha wengine ama ile namna wameichangia kwa hifo napenda sana kupata apali mtandaoni ya namu Kwa hivo napopata apali mtandaoni na kwa msuli sana.

Naamu angalau napenda kuchifunsa mambo mapya lakini kwa sababu napojifunza mambo mapya angalau napata nile uosia ama vile mambo ya napoenda kwaifo napo pata kitu kipya huwa na kuwa wakwanza sana kuchifunsa kwaifu napenda sana kuchifunsa mambo mpya katika maisha ni mwangu kwa sababu nisaidia.

Naam kile ambacho ninachokitazama nikiwa ndani ya nyumba yangu ama kupitia dirisha ni yale maua ambayo yamepandwa si yale ya kunumuliwa, ni yale ambayo yanapandwa nakuangalia kutoka kwa nyumba ninapo ona yale maua angalau nasikia ya kwamba ni buru kwa hivyo napenda sana kuangalia nje kupitia dirisha.

Naam nahamisaje natumia ile chombo cha mtandao kuhamasisha ushirikiano wa timu napopata mtandaoni unapata ya kwamba watu wengi wapo na unapotumia hii kitu unapata ya kwamba imefikia watu wengi kwa hivo haswa natumia hii chombo cha online kueneza hii ushirikiano.

Na ile jinsi ninavyoshambulia yale mabadiliko kazini huwa naya shambulia na ile positive attitude ama ile kibali ya mbele ama nasikia vyema kwa ivo naya shangilia ama naya shambulia kwa njia ya kupendeza sana na ya kufurahia hiyo ndicho kitu nachofanya napopata mabadiliko kule kazini.

Naam zile sana ninasotumia za digiti ni ile food stop unapotumia hii mara mingi kwa siku unaitumia na kuandika ile ujumbe wa pepe ama katika napoandika vitu vingi kule kazini ama napoandikia watu barua kule kazini kwa hivyo natumia hii sanaa ya digiti sana.

Napenda sana kujisimamia hii ni kwa sababu kujisimamia angalau napata ile uwezo wakuchota pesa watu wengi na angalau ninapo chota pesa watu wengi Angalau kwa muda mwingine wakusaidia sana kujiihatahirisha na mambo mabaya Kwa hivyo napenda kujisimamia katika kazi ama mahali popote pale.

Yale malengo ninayo weka kwa kila mwezi ni yale ya kwamba nikona watoto nikona familia yangu. Ambayo inastahili kushughulikiwa na kuna ile muda wa kuenda kazini. Kwa hivyo haya malengo ninayo leta karibu huwa kuanganao na ya jadilia na kupata ile suluhisho ama ile kiwango chakule mwisho.

Ile mchezo ambayo ninayopenda kutazama ama kuona ni ile mchezo unaituwa soka ama football. Ninapoangalia hii mchezo kwa runinga angalau napata ile mashabiki. Yaani kushangilia kwa timu, unapofuatilia timu hadi unapata ile kiwango cha kuishabikia hadi mwisho.

Naam kile kitu ningependa kuhusu shirika langu ni ile ya kwamba kupata feda hama kupata wale watu ambao tunashirikiana hili kuchanga pesa ambayo itashirikisha hii kundi langu ama shirika langu kwa nambali kwa ifo hiyo ndiyo ningependa sana mambo ya kifeda sana sana.

Naam nakunywa wa majimala tano kwa siku io kwa sababu ile kasi na yoifanya inafanya kuwa mwili umekuwa na choto unajua unapofanya kasi ile yenye ina pambu damu kwa mwendo wa kasi angalau unahitaji ile maji kwa muda wa kila saa.

Ili sawadi nsu nisha waipokea nile sawadi ilio toka kwa mawamlesi hile mwenyarii nilea ambayo ilikuina kutia kwe huo nilipopata hii sawadi wa nga lao na shukuru wa manafraya Naam napopata hii sawadi wa manafraya sana India sauti kwa hivyo.